Napenda kununua zaidi vitu vinavyoongeza thamani katika maisha yangu ya kila siku. Hasa bidhaa za teknolojia kama vifaa vya kielektroniki vinavyo rahihisha kazi na mawasiliano pamoja na vitabu na raslimali za kujifunzia zinazo nisaidia kukuza maarifa na ujuzi wangu. Pia, mimi hupenda kununua nguo na viatu vya ubora nzuri. Vinavyo dumu kwa muda mrefu na vinavyofanya nijisikie nadhifu na mwenye kujiamini. Zaidi na hapo, mimi napenda kununua vitu vya mahitaji yangu za nyumbani kama vitu muhimu na vya matumizi ya kila siku kwa kuzigatia ubora bei nafuu na umuhimu wake katika kuimarisha maisha yangu.

Usiku kabla ya kulala kwa kawaida nafanya mambo yanayo nisaidia kutulia na kujiandaa kwa siku inayo fwata. Kama kujifakari kwa ufupi kuhusu yanayo tokea mchana kuthamini ninacho kifanya na maeneo ya kuboresha na kupanga ratiba ya malengo ya kesho ili akili yangu ikue huru. Mara nyingine kusoma kitabu kusikiliza mziki mtulivu au kutumia simu kwa muda wa mfupi kuangalia taarifa muhimu kisha hujitenga na vifaa vya kieletroniki kujianda kulala na kuhakikisha napata usingizi wa kutosha ili kuamka nikiwa na nguvu utulivu na umakini wa kukabiliana na majukumu ya siku inayofuata.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, kwanza hujitahidi kuelewa changamoto nilio kutana nayo kwa kina kisha huu muomba msaada mwenzangu au msaidizi kwa jia ya heshima na wazi. Nikieleza tatizo kwa ufasaha ili wapate kunielewa vizuri. Pia upokea ushauri na maoni kwa moyo wazi huuliza maswali pale ni nisipoelewa na ujitahidi kujifunza kutokana na mashida. Hivyo hidi nisikubane tena na changamoto hizo siku zijazo. Kwa kufanya hivyo nahakikisha kazi inaendelea kwa ufanisi, ushirikiano na kuimalisha na kazi kuwa bola.

Nikihitaji kustarehe huwa nafanya vitu rahisi kama kusikiliza muziki au sauti za asili. Kusoma hadithi na makala zinazovutia, kuandika mawazo au kupanga vitu vipya vya kujifunza, kupumua taratibu ili akili itulie na pia kuongea na watu kwa mazungumzo ya kirafiki kama haya.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuhimiza mawasiliano ya wazi na heshima kuhakikisha kila mtu anaskilizwa na kudhaminiwa. Kugawanya majukumu kulingana na uwezo wa kila mshiriki. Kueka malengo na pia yaliyo wazi na kujenga mazingira ya kuimanika ambapo watu wanashiriki huru kushirikiana mawazo kutoa msaada na kufanya kazi pamoja bila uwoga au msogo isio ya lazima.

Ningepeda kumshauli mtu anayeanza kazi, ajitahidi kuwa na nidhamu, kujifunza mabo mapya kila siku na kuwa na subira kwa sababu mafanikio hayaji mara moja. Ni muhimu kusikiriza na kujifunza kutoka kwa waliobobea. Kuuliza maswali bila uoga, kufanya kazi kwa bidii na uaminifu kuheshimu wenzake kazini na pia kujenga tabia ya kuwajibika kwani sifa jema na juhudi edelevu huumsaidia mtu kukua kitaaluma na kufungua fulsa nyingi zaidi badae.

Ndiyo, napenda sana kuendesha baiskeli. Kuendesha baiskeli hunipa furaha kubwa na kunifanya nijisikie huru kiakili na kimwili. Ninapokuwa juu ya baiskeli nahisi kama mawazo yote mazito yanaondoka na ninabaki na furaha. Safi na mazingira yanayo nizunguka. Pia, ninajua ni njia nzuri ya kufanya mazoezi, kuimarisha afya ya mwili na kuongeza nguvu bila, kuhisi kama nalazimishwa kufanya kazi ngumu. Zaidi ya hayo, kuendesha baiskeli hunisaidia kuokoa muda na pesa hasa ninapokuwa natembea ubali mfupi au nataka tu kupumzika baada ya siku ndefu. Ninapenda zaidi kuendesha baiskeli asubuhi au jioni wakati hali ya hewa ni nzuri na barabara ziko tulivu. Kwa ujumla kuendesha baiskeli ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Kwa sababu hunisaidia kubaki mwenye afya, mwenye furaha na mwenye utulivu akilini.

Hekima moja kubwa nilio jifunza na maisha ni kwamba uvumilivu na bidii husaidia haraka na kukata tamaa. Maisha hayatoi kila kitu kwa wakati. Ninao utaka lakini yananionyesha kuwa nikikata nikikaa thibiti najifunza kutoka kutokana na makosa yangu. Na ninaendelea kusonga mbele mambo huanza kujipanga taratibu. Pia najifunza kuwa si kila mtu ataelewa juhudi zako. Na hilo ni sawa. Kilicho muhimu ni kujielewa mwenyewe na kujua malengo yangu na kufanya maamuzi yanayoendana na maadili yangu. Maoni ya wengine yanaweza kusikilizwa lakini hayapaswi kufanya nipoteze mwelekeo. Hekima nyingine ni kwamba afya na muda ni mali isiyorudi. Nimejifunza kuthibiti afya yangu na kupumzika inapo hitajika na kutumia muda wangu na mambo yenye maana. Kujifunza kujijenga na kujithamini na kuthamini watu. Kwa kifupi maisha yananifudisha kuwa kukua siyo kutokuwa na makosa. Bali ni kujifunza kila siku na kuwa mtu bora zaidi kuliko jana.

Napenda sana juisi ya embe. Kuna sababu kadhaa kwa nini ni favoriti yangu. Kwanza radha yake ni tamu yenye uchachu wa asale. Inaimarisa inaniamsha asubuhi na kunipa guvu za kuanza siku. Pili juisi ya embe ni yenye virutubisho vingi kama vitamini E na C. Abavyo hunisaidia afya ya gozi na kinga ya mwili. Zaidi ya hayo napeda pia juisi ya machungwa kwa sababu ni deflation sana hasa wakati wa joto. Na huchanganya ladha kidogo ya asidi inayofanya niwe macho na mwenye fulaha. Kwa ujumla sipedi tu ladha bali pia jinsi juisi hizi zinazofanya nijisikie gugu afya na furaha kira ninapokunywa.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Naipenda nyama ya kuku kwa sababu ni laini yenye ladha nzuri na inaweza kupikwa kwa njia nyingi tofauti. Kukaangwa, kuokwa na kupikwa kwa mchuzi. Pia ni rahisi kumenyamenya na siyo nzito kwenye tumbo. Hivyo siwezi kuiishiwa kuwa na mzigo wa chakula nzito. Zaidi ya ladha napenda nyama ya kuku kwa sababu ni chanzo kizuri cha proteni ambayo hunisaidia kuimarisha mwili na kunipa nguvu za kufanya kazi na shughuli za kila siku. Napenda pia mchanganyiko wa nyama ya kuku na viungo mbalimbali kama kitunguu pilipili tangawizi. Inavyofanya chakula kuwa na harufu na ladha ya kipekee. Kwa kifupi nyama ya kuku si tu kwamba ni tamu bali pia ni rafiki wa afya na furaha yangu ya chakula.

Dio, napenda kufuatilia matokeo ya kimataifa hasa yale yanayohusiana na siasa, teknolojia na maendeleo ya dunia. Kufuatilia matukio haya hunipa, mtazamo, mpana, wa kile, kinachoedelea duniani. Kunisaidia kuelewa mabadiliko ya kisiasa, kiuchumi na kijamii na pia. Kunisaidia kufanya maamuzi bola katika maisha yangu ya kila siku. Zaidi ya hayo kufuatilia matokeo ya kimataifa hunipa nafasi ya kujifunza kutoka kwa tamaduni na jia tofauti za kufikiri. Hili ni muhimu kwa sababu inapanua ufahamu wangu na kunifanya niwe mwanadamu mwenye akili wazi na mwenye kuelewa mabo yanayoendelea duniani napenda kuangalia habari makala za kitaalamu na ripoti za vyombo vya habari Zinavyoheshimika Ili niwe na taarifa sahihi na zisizo na upedeleo.

Napenda sana ugali. Hasa pale unapopikwa na mchuzi mzuri wa boga nyama au samaki ugali ni chakula cha asili na rahisi na kinapokuwa tayari kikikauka vizuri hunipa njaa na kuridhisha zaidi ya ladha yake. Napenda ugali kwa sababu ni chanzo kizuri cha nguvu na huchangia kutoa ni sharti ya kufanya kazi na shuguli za kila siku. Pia napenda ugali kwa sababu unaweza kula kwa njia nyingi tofauti. Ukilinganisha na aina mbali mbali za mchuzi na kila mchanganyiko unatoa ladha ya kipekee. Kila mara ninapokula ugali si tu kwamba ninashiba bali pia najisikia karibu na tamaduni zetu za chakula. Jambo linalonipa furaha ya kipeke.

Napenda kitanda kizuri abacho si kigumu sana lakini pia si laini kupita kiasi. Kitanda kama hicho hunipa falaja na usingizi wa kutosha jabo muhimu kwa afya ya mwili na akili. Napenda kitanda kinachounga mkono mgongo vizuri hili nikiwa nalala nisijisikie maumivu ya mgongo au shingo asubuhi. Zaidi ya hayo kitada kizuri hufanya usingizi uwe makina na utulivu na husaidia kuamka. Kama nimepumzika vizuri tayari kuanza siku mpya yenye shughuli nyingi. Kwa kweli, si tu faraja ya kimwiri mbali ni mahitaji ya afya ya akili kwa sababu usingizi mzuri unachangia kubukubu bora na umakini mzuri.

Napenda kuwasiliana na watu kwa mazungumuzo ya ana kwa ana. Kwa sababu hunipa nafasi ya kuelewa hisia sauti na lugha ya mwili ya mtu ninayezungumuza naye. Mawasiliano ya aina hii hunifanya nijisikie karibu zaidi na watu na husaidia kujenga uelewano wa haraka na wa kweli. Hata hivyo, inadhamini pia mawasiliano ya simu au ujumbe hasa pale ubali unapokuwa kikwazo. Njia hizi hurahihisha kuwasiliana na mawazo kwa haraka na kuendelesha mawasiliano mara kwa mara. Kila njia ina umuhimu wake lakini kilicho muhimu kwangu ni uwazi heshima na kusikiliza bila kujali njia mawasiliano inayotumika.

Kazi ya nyubani ya ninayochukia zaidi ni kufuwa na kuosha vyombo. Ingawa ni muhimu kudumisha usafi wa chikoni mara nyingine hupoteza muda mwingi na ni kazi inayo rudiana kila siku hivyo inaweza kuwa ya kuchosha na isio ya kufurahisha. Zaidi ya hayo, wakati vyombo vimechanganyika na vyakura kikiwa kime kaa muda murefu. Kinasababisha harufu na machungu, madogo, jabo linaro fanya hisia kuchukia kazi hii. Hata hivyo najua ni muhimu. Hivyo napenda kujaribu kupunguza mzigo wa kupanga kazi vizuri au kutumia mashine ya kuosha vyombo pale inapowezekana.

Napanga wiki yangu ya kazi kuwa wekaji wa ratiba unaolenga mpangilio wa tija. Kila mwanzo wa wiki huwa naangalia majukumu yangu yote nikipanga ni yapi yanayohitaji kipaumbele. Chanjo na ni yapi yanaweza kusongezwa kidogo. Hii inasaidia kuepuka msongomano wa kazi na kuhakikisha kila kitu kina kamilika kwa wakati. Zaidi ya hilo napanga vipindi vya mapumziko na wakati wakujipumzisha kwani najua kuwa kufanya kazi bila kupumzika. Kufanya ufanisi kupungua. Kwa mfano baadaye kila kazi nzito hujipatia muda mfupi wakutemea au kunywa kinywaji cha nishati.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati mimi hufata mpangilio wa kina na nidhamu binafsi. Kwanza huwa nagawa kazi kubwa kuwa vipade vidogo vinavyaweza kukamilika kwa urahisi. Hii inanisaidia kuepuka kuhisi mzigo mkubwa na kufanya nione maendeleo kadiri inapafanya kazi zaidi ya hayo. Napanga ratiba ya kila siku na kuweka muda maalum kwa kila kazi. Nikihakikisha kuwa nazizigatia kipaumbele cha kazi hizo. Kwa mfano, kazi zinazohitaji umakini mkubwa hupewa muda wa mapema asubuhi wakati akili ziko mbichi.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni kuhitimu chuo kikuu. Hiyo lilikuwa hatua kubwa kwani ilini thibitishia kuwa bidii uvumilivu na malengo makini huleta matokeo. Nilipo fanikisha kuwa nimetimiza ndoto zangu. Zaidi ya hapo, tukio hili ili nifundisha kuwa mafanikio haya jibira jitihada na kirmla hatua ndogo. Tunayopiga katika maisha ni muhimu pia ni imarisha kimsingi nikanifanya niwe na uhakika zaidi katika maamuzi yangu ya badaye. Na kunijenga kuwa mtu anaye jitahidi kila siku. Kwa kifupi, kuhitimu chuo kiku situ kuwa tukio la furaha bali pia ni kielelezo cha uvumilivu jitihada na mafanikio katika maisha yangu.

Ndio. Napenda sana kutembea msituni. Kutembea msituni hunipa utulivu wa akili na pumziko la mawazo. Hasa ninapotaka kujitenga na kelele za kila siku. Mazingira ya asili huwa safi na sauti za ndege hunifanya nijisikie karibu zaidi na maumbile na kunirejesha nguvu za ndani. Zaidi ya hilo kutembea msituni ni njia nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili bila kuhisi kama ni kazi ngumu. Hunisaidia kuimarisha afya kupumzika na kujitenga na msongo wa mawazo. Na kuzoea umakini kwa ujumla ni shuguli ninayopenda kwa sababu hunipa amani afya na furaha ya kipekee.

Kazi ninayo idhamini zaidi ni ile inayohitaji bidii uvumilivu na uangalifu. Kwani hunipa hisia ya kuridhika na mafanikio mara baada ya kupumzika. Kwa mfano kazi zinazohusiana na kujifunza kuadika au kufundisha. Zinanipa furaha kubwa kwa sababu si tu kwamba zinakamilika bali pia zinachangia ukuaji wangu binafsi na kusaidiana na wengine. Zaidi ya hayo ninadhamini kazi zinazotoa changamoto za kiakili kwani hufanya nifikirie kwa kina. Kutatua matatizo na kuboresha mbinu zangu za kufanya kazi. Kazi kama hizi hunifudisha uvumulivu nidhamu na mbinu za kupanga muda jambo linaloongeza thamani ya kila hatua ninayochukua. Kwa kifupi, kazi ninayo idhamini zaidi ni ile inayochangia kukuza akili afya ya moyo na mwilini na furaha ya kweli.

Napenda kuadika kwa kompyuta zaidi kuliko kwa mkono. Ingawa kuadika kwa mkono pia kuna latha yake ya kipeke. Kuadika kwa kompyuta kuna saidia kukamilisha kazi kwa halaka. Kulekebisha makosa na ulahisi na kuhifadhi maandiko yangu kwa muda mlefu bila atari ya kupoteza. Zaidi ya hayo kwa kompyuta ninaweza kubadilisha maandiko kuongeza au kupunguza maeneo ya kuandika mawazo yangu kwa njia ilio lahisi. Hata hivyo kuandika kwa mkono hufanya nijisikilie maneno kwa makini na kusaidia kukubuka habari vizuri jabo linalofanya pia iwe muhimu katika baadhi ya hali. Kwa jumla, ninapenderea kompyuta kwa ufanisi na urahisi lakini siwezi kukanusha kuwa kuadika kwa mkono kuna faida zake za kiakiri na za kibinafsi pia.

Nafanya marafiki wapya kwa kuwa mwenye ukarimu wazi na ushikivu. Mara nyingi huanza kwa mazungumzo madogo kama kusalimiana au kuuliza swali la kawaida, jambo linalo vunja ukimya na kufungua nafasi ya kujuana zaidi. Pia napenda kushiriki katika shughuli za pamoja kama kazi, masomo, michezo na shughuli za kijamii. Kwa sababu huwa rahisi kuungana na watu wenye masilahi yanayofanana. Nikiwa katika mazingira hayo mazungumzo huja kwa urahisi na uhusiano huanza. Kujijenga taratibu, zaidi ya yote ninajitahidi kuwa muaminifu na mwenye heshima kwa sababu urafiki wa kweli hujengwa juu ya uaminifu na kuelewana. Kwa kufanya hivyo marafiki wapya huja kwa kawaida na kudumu kwa muda mrefu.

Dio, napenda sana kulima bustani. Kulima kunanipa amani na akili na furaha ya kipeke sana. Ninapo suhudia mimea ikikuwa na maua yanapo chanuka. Ni kazi ya mikono ambayo hunisaidia kupu mzika kutoa msongo wa mawazo wa kila siku na kunipa hisia ya kufanikisha jabo kwa bidii yangu mwenyewe zaidi ya hayo, kulima bustani kunanisaidi ya kuwa karibu na maubire. Kujifunza kuhusu mimea na kupata boga na matunda safi. Jabo linalo, ongeza afya na lishe yangu. Napenda pia kupanga bustani kwa njia ya mbinu balibali kama kupanda mimea tofauti na kuwadaa mchanganyiko wa langi na harufu. Kwa kifupi kulima bustani si tu kazi ya mkona. Mbali pia ni jia ya kupata furaha afya utulivu wa akili.

Napendelea chakula chenye ladha ya kipekee na mchanganyiko wa viungo. Yaani lishe tamu sana. Wala chenye uchachu wa kupita kiasi. Bali lenye usawa kwa mfano chakula chenye viungo vya asili kama tangawizi, kitunguu, pilipili kidogo na viungo vya mimea huchangia ladha nzuri inayofanya kila kipande kuwa cha kuotea. Zaidi ya ladha napendelea chakula ambacho chenye afya, chenye proteni mboga, na huwanga kwa uwiano mzuri, kwa sababu hufanya niwe na nguvu na ninashiba kwa muda mrefu. Pia chakula chenye ladha nzuri hufanya mimi niwe na burudani. Si tu mahitaji ya mwili na kuchangia furaha na hisia nzuri wakati wakula. Kwa kifupi, napendelea chakula chenye ladha na kipekee, afya na chenye kuamsha hisia za furaha kila wakati ninapokila.

Sera muhimu sana ya kampuni ni ile inayo hakikisha heshima, usawa na usalama wa wafanyikazi. Kampuni yenye sera nzuri ya heshima inahakikisha kila mfanyikazi anashugulikiwa kwa haki bila ubaguzi wa rangi, jinsia au dini. Na kwamba kila mmoja ana nafasi sawa ya kushiriki na kuleta maoni yake. Zaidi ya hapo, sera ya usalama ni muhimu sana kwani inakikisha mazingira ya kazi ni salama, kiafya na kiasili na kwamba wanfanyikazi, wana mafunzo ya kutosha. Na kuwalinda kutokana na hatari zinazoweza kutokea kazini. Pia napenda sela zinazohimiza maadili, uwazi na uwajibikaji.

Ndio. Napenda kukimbia. Kukibia huu nisaidia kuimarisha afya ya kimwili na akili. Na huu nifanya nijisikie mwenye nguvu na mchangamfu. Ninapokimbia. Napata nafasi ya kuachilia mawazo. Kupunguza msongo wa mawazo na kuzigatia pumzi na mwendo wangu. Zaidi ya haya. Kukibia ni zoezi rahisi lisilo hitaji vifaa vingi na naeza kufanya. Mahali popote hufanya niwe na nidhamu uvumilivu na umakini na badala ya kumaliza kukimbia huwacha hisia ya kuridhika na furaha. Kwa ujumla kukibia ni sehemu muhimu ya mtido wangu wa maisha yenye afya.

Kipawa changu kikuu ni kuandika na kuwasilisha mawazo kwa uwazi na kwa ufasaha. Napenda kutumia kipawa hiki, kuandika makala, kuripoti habari au kueleza mawazo yangu kwa njia inayo weza kueleweka kwa urahisi na kushirikisha wengine. Zaidi ya hapo nina kipawa cha kusikiliza na kuelewa wengine. Jambo linalo niwezesha kushirikiana kwa urahisi, kutoa msaada na kutokuwa na matatizo kwa njia ya hira na mazungumzo. Hii ni muhimu sana kwani kipawa hiki huchangia ushirikiano mzuri na uhusiano imara na watu wa kila aina. Kwa kifupi, kipawa changu ni kuandika, kuwasilisha na kusikiliza na kwa ufanisi na kuchangia sana katika maisha yangu ya kibinafsi na kazi.

Napenda kusherekea mwaka mpya kwa njia ya kimya na yenye furaha pamoja na familia na marafiki. Mara nyingi, nashirikiana na wapendwa wangu kwenye chakula maalumu. Kucheka, kuzungumza kuhusu matukio ya mwaka uliopita na kuweka malengo ya mwaka mpya. Hii hunipa hisia ya utulivu, shukran na motisha ya kuanza mwaka mpya kwa nguvu mpya. Zaidi ya hapo, napenda pia kuchukua muda wa kutafakali mafanikio na changamoto za mwaka uliopita. Kuona ni nini nimejifunza na kupanga mikakati ya kufanikisha malengo ya mwaka mpya. Kwa kifupi kusherekea mwaka mpia kwangu si tu furaha bali pia ni njia ya kujipanga, kushukuru na kuhamasisha maisha ya mwaka unaofuata.

Ndio. Napenda kucheza mchezo ya ubao. Mchezo hii hunipa burudani mzuri na pia hunisaidia kufikiria kwa makini kupanga mikakati ya kuboresha umakini. Napenda michezo kama drafti, chesi au ludo. Kwa sababu hunifanya nitumie akili na kufurahia ushindani wa kirafiki. Zaidi ya burudani, michezo ya ubao ni njia mzuri ya kuunganisha watu hasa unapochezwa na familia au marafiki, huleta mazungumzo, vicheko na mishikamano. Kwa ujumla, napenda michezo ya ubao kwa sababu ni burudani yenye maana inayochanganya akili furaha na mahusiano mazuri.

Kusubiri kwenye mustari huwa kuna nifanya nijihisi mvumilivu kidogo na mala nyingine kidogo kuchoshwa. Hasa ikiwa mustari ni mlefu. Hata hivyo nimejifunza kutumia munda huwa kwa kujitafakali kupanga mambo nayopaswa kufanya au kuangalia mazingira ili muda usipite bule. Pia kusubiri kwenye mustali kunanifundisha uvumilivu na subira. Kwani, mala nyingi haiwezekani kuhalakisha mambo. Kwa kifupi, ingawa si kitu ninachopenda sana ninakubali kama sehemu ya maisha na kujaribu kufanya muda huo kuwa wa manufaa kadri niwezavyo.

Ushauri wangu muhimu ni kuwa mtu mvumilivu mkweli na mwenye malengo ya wazi. Maisha mara nyingi hutoa changamoto zinazo tarajiwa lakini uvumilivu huufanya mtu ashindwe. Vikwazo na kufanikisha malengo yake. Pia ni vyema kushirikiana na wengine. Kushirikiza na kujifunza kutoka kwa uzoefu wao. Kwa kila mtu anaweza kutoa mwanga, wa tofauti unaosaidia kukuwa kibinafsi, zaidi ya yote ni muhimu kutathmini muda na kufanya na afya yako na kuchukua hatua dogo kila siku kuelekea malengo yako. Kwa kifupi, ushauri wangu ni kuwa uvumilivu kwa mkweli jifunze kutoka kwa wengine na tumia muda wako kwa busara. Hii itasaidia kwa maisha yenye mafanikio na furaha.

Napendelea kunyoa ndevu kwa sababu hunipa hisia ya usafi na utunzaji wa kibinasi. Kunyoa ndevu pia kunafanya uso kuonekana safi. Kuongezeka kwa ujasiri na kunifanya nijisikie vizuri kihisia na kijamii. Hata hivyo napenda pia ndevu kidogo au isio pagiliwa vizuri hasa pale na napokuwa na hamu ya mtido tofauti. Kwa jumla chochote kinapangwa vizuri kinapendeza. Huongeza nafasi ya kudumisha sura usafi na kujiamini.

Mimi huenda pahali pa ibada mara moja au mara mbili kwa wiki kulingana na ratiba yangu ya hafla za kidini. Kuwenda mahali pa ibada hunipa amani na ndani utulivu wa kidini nafasi ya kutafakali maisha yangu huku pia niki jimuika na jamii yangu ya imani. Zaidi ya hapo ni wakati mzuri wa kusoma andiko kusali na kupata guvu za kiroho. Kwa kifupi, kueda mahali pa ibada si tu desturi ya kidini bali pia ni jia ya kujega utulivu wa ndani. Eshima, msaada wakijamii.

Ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa kutumia njia tofauti kulingana na hali ya kazi ili kuhakikisha mawasiliano yanakuwa wazi na yenye ufanisi. Mara nyingi, tunatumia mazungumzo ya aina kwa aina tunapokuwa ofisini. Haraka lakini pia tunatumia simu baruapepe na programu za mawasiliano kama WhatsApp au Teams. Kwa taarifa rasmi na ufuatiliaji wa kazi katika miradi mikubwa. Tunafanya mikutano ya mara kwa mara. Ili kuwasiliana, maendeleo changamoto na mawazo mapya. Pia ninahakikisha nimewakilisha maoni ya wengine kwa heshima. Kutoa mrejesho kwa wakati na kuwasiliana na lugha rahisi ya kitaalamu ili kujenga ushirikiano ya mazingira mema ya kazi.

Napenda sana wanyama wakufungwa kama mbwa na paka kwa sababu ni waaminifu. Wanaonyesha upendo kwa urahisi na nirahisi kuishi nao nyubani. Mbwa hunifurahisha kwa ulinzi na urafiki wao. Hku paka wakipendeza kwa utulivu na usafi wao. Pia napenda wanyama wapolini kama simba na tembo sababu wanaonyesha nguvu umoja na umuhimu wa kulinda mazingira. Mazingira ya asili.

Nam, nimewahi kufanya yoga mara chache. Hasa nyakati nilipo taka kupumzika na kupunguza usogo wa mawazo. Yoga ili nisaidia kunyoosha mwili, kuboresha pumzi na kutuliza akili baada ya siku ndefu ya kazi. Ingawa sifanyi kila siku. Nimegundua kuwa hata kufanya kwa muda mfupi, kuna saidia kuongeza umakini. Na hali ya utulivu.

Napenda sana timu ya mpira wa miguu ya Manchester United. Nimekua shabiki wake kwa miaka kaza tangu nilipo kuwa shule kwa sababu ya historia ya kekubwa na mtido wao wa kupambana hadi dakika ya mwisho. Nilianza kuipeda zaidi bada ya kutazama michezo yao mikubwa ya ligiku ya England na ligi ya mabigwa hasa mechi abazo walirudi kutoka nyuma na kushida kwa namna ya kushangaza. Mchezo mmoja ulio, sahaulika ni ule wa finali ya ligi ya mabingwa mwaka waerufu bilina kumi natisa, ambapo walifunga mabao mawiri dakika za mwisho. Mchaza ji ninaye mpeda sana ni Cristiano Ronaldo kwa sababu ya bidii nidhamu na uwezo wake wakufunga mabao muhimu. Kiratimu inaposhidwa nahisi furaha kubwa motisha na fahali kubwa kuwa shabiki wao.

Wazo zuri nililo nalo kwa siku ya leo ni kujipa muda wa kujitunza na kupanga malengo madogo yanayoweza kutekelezeka. Hata kama ni siku yenye shughuli nyingi, ninaona ni muhimu kuchukua muda mfupi wa kutafakari kupanga kazi za siku na kufanya jambo moja. Inaloleta furaha kama kutembea kusikiliza muziki au kujifunza kitu kipya. Wazo hili linanisaidia kuwa na umakini zaidi kupunguza msongo wa mawazo na kumaliza siku nikiwa na hisia ya mafanikio.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia. Kwa sababu linanisaidia kuelewa maisha. Mwili wa binadamu na mazingira yanayotuzunguka ninapeda jinsi biolojia inavyoeleza namna viumbe hai vinavyokua, kuhisi na kulingana na mazingira yao. Pia, hunivutia kwa sababu inahusiana sana na afya. Uhifadhi wa mazingira na maendeleo ya sayansi ya tabia. Jabo linalofanya nihisi, linaumuhimu mkubwa katika maisha ya binadamu.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni Harry Potter na jiwe la mawaza. Kwa sababu nina kinanipa burudani kubwa na kufanya niingie katika dunia ya uchawi na maajabu. Ni hadithi yenye mvutio, yenye mapambano kati ya mema na mabaya na mafunzo ya urafiki, ujasiri na nidhamu. Mheshimiwa niliyependa zaidi katika kitabu hiki ni harry potter kwa sababu ya ujasiri wake uthabiti na jinsi alivyosaidia wengine bila kujali hatari. Nilipata ushauri wa kusoma kitabu hiki kutoka kwa marafiki yangu wa karibu ambaye aliniambia itanifurahisha na kunisaidia kupenda kuisoma. Bila shaka ningepeda kusoma vitabu vingine vyote vya mfululizo huu na pia kazi nyingine za muandishi JK Rowling.

Napenda kununua vitu kupitia Amazon kwa sababu ni rahisi inabidhaa nyingi za aina zote. Na mara nyingi inahuduma ya utowaji haraka kupitia Amazon. Naeza kupata bidhaa ambazo sirahisi kupatikana hapa nyubani kama vifavya teknologijia vitabu na vifavya nyubani. Pia napenda kuwa na chaguzi za kuringanisha bei na kusoma maoni ya wateja wengine kabla ya kununua. Jabo linaro, linalo, nipa, bidhaa bora na yenye thamani ya pesa. Ununuzi kupitia mtadao pia unanisaidia kuokua muda na kuepuka foleni.

Mara nyingi, napenda kwenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi. Kulingana na filamu zinazo achiliwa na muda wangu. Napenda sinema kwa sababu ni njia nzuri ya kuburudisha, kuona hadithi zinazo, tolewa kwa picha na sauti na kupata burudani tofauti ile ya televisioni au mtandao. Kila ninapo enda na jishirikisha na kushirikiana na na baathi ya watu wengine. Kuhama sika na wahusika na mara nyingi hunipeleka kufikiria au kujifunza jambo jipya. Pia napenda kuenda sinema na marafiki au familia kwani inaboresha hali ya kijamii. Hufanya uzowefu kuwa wa kufurahisha zaidi.

Ninapenda shirika langu kwa sababu linaweka mazingira mazuri ya kazi yanayo himiza ushirikiano, heshima na ukuaji wa kitaaluma. Uongozi wake uko wazi na uko tayari kushirikiza mawazo ya wafanyakazi. Jabo linalofanya nijisikie kutaziminiwa. Pia ninapeda jinsi, shirika linavyotoa fursa ya kujifunza na kuboresha ujuzi pamoja na malengo yaliyo wazi yanayonipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kwa ufanisi.

Mara nyingi, ninapenda kuenda maktabani mara moja au mbili kwa mwezi. Ingawa pia napenda kutumia rasimali zake mtandaoni. Napenda maktabani kwa sababu ni sehemu tulivu ya kujifunza kusoma vitabu mbali mbali na kupata taarifa sahihi kwa haraka. Kila ninapoenda huhisi utulivu na motisha kujifunza na mara nyingi hujibiwa maswali yangu na wafanyikazi wa maktaba. Au kupata vitabu vipya, vinavyonivutia pia ni nafasi nzuri ya kukutana na watu wengine wenye malengo sawa ya kujifunza.

Napenda chakula kisicho na mafuta mengi, hasa vyakula vya asili kama mboga, matunda na samaki kwa sababu ni bora kwa afya na husaidia mwili kufanya kazi vyema. Ingawa mara chache hupenda picha, pia chakula chenye mafuta kama chapati au nyama ya kukaanga kwa ujumla. Napendelea chakula kisicho na mafuta, kwani hunipa nguvu kwa muda mrefu. Husaidia kudumisha afya ya moyo na kunifanya nijisikie mzima zaidi bila uzito mwingi au uchovu.

Dio, napenda kupika kwa sababu kunanipa fulaha na nafsi ya kuwa mbunifu jikoni. Kupika hunisaidia kujaribu mapishi mapya, kuchanganya latha tofauti na kuhakikisha nakula chakula chenye afya na kinacho nifaa. Pia ninapo pika kwa ajili ya familia au marafiki uhisi kulidhika zaidi kwa sababu ni jia nzuri ya kuonyesha upendo na kujali wengine.

Najenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa kuanza mawasiliano ya heshima na ya kirafiki. Na kuhakikisha kila mmoja anahisi kuthaminiwa. Mara nyingi, nashirikiana nao kwenye miradi ya pamoja kutoa msaada pale. Inapohitajika na kushirikiana mawazo ili kufanikisha kazi. Pia najitahidi kusikiliza maoni yao kwa makini. Kutoa marejesho chanya na kushiriki furaha na mafanikio pamoja kwa kufanya hivyo mahusiano yanakuwa dhabiti yanayojenga na kuaminiana na kuongeza ushirikiano na ufanisi kazini kwa ujumla.

Inaweka neno siri salama kwa kuchagua mchanganyiko mgumu wa herufi kubwa herufi ndogo nambari na alama maalumu ili kufanya iwe ngumu kudhaniwa na kuvunjwa pia huwa natumia maneno tofauti kwa akaunti tofauti badala ya kutumia neno siri moja kwa kila kitu. Na mara nyingi hubadilisha nyakati fulani ili kuongeza usalama zaidi nahayo napendelea kutumia meneja wa nosali Password manager kuhifadhi na kuunda nosali salama. Na pia kueka udhibitisho wa kutumia hatuwa mbili two-factor authorification pale inapo wezekana. Ili kuhakikisha akaunti zangu zinabaki salama.

Siyo, sipendi kucheza ngoma sana, lakini ninaeza kuishangilia na kuangalia wengine wakiicheza. Ingawa mimi si mchezaji wa ngoma, napenda kuona jinsi watu wanavyoicheza kwa miundo na mwendo wa mwili. Jambo linalolifanya hafla au sherehe kuwa za furaha na za kipekee. Pia mara nyingine napenda kujaribu hatua rahisi za ngoma kama burudani na kushiriki kwenye sherehe ndogo, lakini si kitu ninachofanya mara kwa mara.

Ndio, ninavaa miwani mara kwa mara. Hasa ninapo kuwa kazini au ninapo kuwa na kazi za kusoma na kutumia kompyuta. Miwani hunisaidia kulida macho yangu kutokana na mwangaza mkali wa sklini na pia kusaidia kuona vizuri pale panapo hitajika. Zaidi ya hayo, napenda miwani yenye mutido mzuri kwa kuchangia na muonekano wangu na ufanya nijisikie vizuri zaidi ninapo vaa.

Napendelea hali ya baridi kuliko joto kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na rahisi kushugulika. Katika hali ya balidi, mwili unyooka vizuri na mara nyingi usababisha kuwa makini zaidi na nikiwa kazini au nikiwa shuleni. Pia napenda kuvaa nguo nzito kidogo na kutumia blanketi au kahawa moto. Jambo linalo ongeza faraja, kinyume chake. Joto mara nyingi hunifanya nihisi uchovu haraka na siwezi kufanya kazi kwa ufanisi. Hivyo, baridi ni chaguo langu bora.

Nina viyanisha kazi ya maisha ya kibinafsi kwa kupaga ratiba abayo inaniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi bila kupoteza muda na kujii. Tunza na familia kila siku huwanza kwa kupanga kipa ubele cha majukumu kisha na shugurikia na kazi muhimu kwanza. Na kuwacha ile isio ya dharura. Baada ya kazi na jitahidi kutoa munda wa familia marafiki na kupumzika kwa vile kusoma kufanya mazoezi au burudani kidogo. Pia huweka mipaka ya wazi kati ya munda wa kazi na wakati wa kibinafsi. Hili kuhakikisha sio kazi inayonizigira kila wakati. Jabo linalonipa uwiano mzuri kati ya kazi na maisha ya kibinafsi.

Inabole shaje michakato ya kazi kwa kuanza kuchambua hatuwa zote. Na kuona ni wapi kuna ucherebeshaji au changamoto. Baada ya hapo ufikiria binu ya kulahihisha na kuongeza ufanisi kama kutumia teknolojia mpya. Kupanga kazi na kuwa kiupaubele na kugawa majukumu kwa timu ipasavyo. Pia upokea maoni kutoka kwa wafanyikazi wenzangu kwa sababu wao ndio mara nyingi wana uzoefu wa moja kwa moja na wanaweza kutoa mapendeleo ya kuboresha kazi. Kila mara kufuatilia matokeo ya mabadiliko ili kuona kama yanaongeza tija na kubadilisha mbinu kama inahitajika. Jabo linalo saidia kufanya kazi kuwa yenye haraka lahisi na yenye ufanisi zaidi.

Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu hunisaidia kuunasa kumbukumbu za nyakati muhimu na uzuri wa vitu vinavyonizunguka. Kupiga picha hunipa nafasi ya kuwa mbunifu huchunguza mitazamo tofauti na kuonyesha hisia au hadithi kupitia picha. Pia napenda kupika picha za mandhari watu na matukio maalum kwa sababu kila picha huwa na maana yake na hunikumbusha tukio au hisia fulani nilizozipitia.